Ili kujitunza, ninafanya mambo mengi sana. Asubuhi kitu cha kwanza nikishaamka na nipige bismillahi kwa kumwomba Mola. Ninachukua maji, ninaelekea hamamuni na kuoga. Baada ya kuoga, nina kila kiamsha kinywa ambacho ni chakula ambacho kina wanga, protini na vitamini, ili kuweza kuzuia mwili wangu kutokana na magonjwa na hali nyingine mbaya ambazo zinaweza kutitemesha ama kusikitisha mwili wangu. Baada ya hapo, wakati ambapo ninatembea kwenda kazini kwa sababu sana sana mimi hupenda kutembea kwenda kazini, mwili wangu pia umezoea kufanya mazoezi kwa sababu ya kutembea tembea na basi kupigana na magonjwa ambayo yanaweza kunishika kwa sababu ya kutofanya zoezi. Napofika kazini pia sizubai tu kuzunguka kwenye kiti ninapenda sana kujadiliana na wanafunzi wangu kwa vile mimi ni mwalimu ili waweze kufanya kile ambacho wanapaswa kufanya ili kuitunza miili yao. Jioni narudi nyumbani, baada ya kuoga na kila chakula ambacho kina virutubishi vyote vitatu ambavyo vinahitajika kwenye mwili kisha nalala. Na huo ndio mpangilio wa siku jinsi ambavyo mimi huwa nimeipanga.